Hapana sipendi kuchora wala kupakarangi, yaa kati ya vitu vyote viwili hakuna ambacho na kipenda kwa sababu pia sina kipawa cha kuchora au cha uchoraji lakini pia katika suala la kupaka rangi, hapana sipendelei sana kupaka rangi.